Je, unapenda mvua? Ee, napenda mvua sana. Huku kwetu kusiponyesha kunakuanga na vumbi, hata huwezi tembea kwa barabara. Lakini kukinyesha vumbi inakujanga inaisha. Kuna kuwa na hewa safi. Misitu inaanza kumea, matawi ya green. Environment inachange inakuwa green nyasi zinamea. Alafu wakati kunanyesha nikiwa kwa balkoni napenda kuchungulia vile hiyo maji ina drop inanifurahishanga sana sana sana. Alafu kukinyesha mama yangu analimanga. So unajuanga mimea zake ziko safe, zinamea vizuri. Hawateseki kuenda kumwagilia maji na buckets.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Mimi napenda mahali mahali kuna kimya, sipendi kelele. Huku kwetu kuna basi za kubebana kutoka town mpaka huku, zinakuanga na wimbo ya juu. Mimi nikiingia hizo basi lazima niumwe na kichwa. So sipendi kelele, napenda mahali tu pametulia, mahali naweza skiza vitu kwa simu, mahali pametulia, mahali naweza relax. Kwa sababu saa zingine mahali pana kelele unasikianga mpaka kichwa ni ka uko na stress, unaumwa na kichwa, unasikia kizungu zungu. Mimi napenda mahali pametulia. Nikiwa mahali pametulia nasikianga niko at peace nimerelax. Yes.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Mimi napenda ukuta ikiwa kala white. White inafanyanga room inakaa safi. Inakaa iko na light mzuri, light inajaa vizuri. Kwa mfano, chumba changu, kina rangi ya white. Kwa ceiling, kwa ukuta, then pia floor inakuanga white. So wakati hote, chumba kinakaanga smart, kinakaa ni kisafi. Alafu sasa mimi napenda kumachi so beddings zangu Duve zinakuanga za white Ukiingia tu room unafeel room ni safi Unafeel Unaona tu kuna lighting mzuri Alafu bulb naekanga ya blue usiku So unaonanga blue then white Zinapelekana vizuri sana.

Unajikinga vipi najua kali okay mimi Wakati wenye kuna jua sana sana sana Naavanga kofia Hii kofia kubwa hivi yenye ya kuzuia kuchomeka na jua ama kama mahali naenda sipa maana zaidi naka kwa nyumba Kwa sababu jua ya huku ni kali inachoma mtu saa zingine unapata mpaka umetoka ngozi Alafu kama pia naenda mahali mahali siezi vaa kofia inabidiingi na apply nini sunscreen sunscreen pia inanisaidianga sana kwa sababu saa zingine natoka ngozi nikichomwa na jua So kama kuna mahali naenda na kaa kwa nyumba kama kuna mahali naenda na va kofia ama na apply sunscreen.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Okay mtaa wangu, uko na ushirikiano wa hali ya juu. Kwa mfano juzi, kuna mtu ameibia neighbour yangu. Neiba yangu, akascream, akaita watu wa hii mtaa Walimsaidia kushika huyo mwizi, vitu zenye zilikuwa zimeibiwa zikarudishwa. Kitu ingine. Hii mtaa yangu inakuanga, kunakuanga tu kumetulia, hakuna kelele mingi. Alafu pia ni kugreen. Kunakuanga tu kumetulia kunakaa green Ukiitoka nje unasikia unabreathe hewa safi watu hawa pollute environment hakuna mamoshimoshi Hakuna matakataka zimetupwa chini kunakuanga tu nikusafi.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Okei, rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Judy. Tulipatananga college. Alafu, vile tulikuwa tu shule alikuanga tulikuwa tunakaanisha mahali pamoja. So siku moja, tukaulizana majina, tuka change namba ya simu, tukaanzanga tu kuongea. After hapo, tukakuwa marafiki mpaka waleo sisi ni wazazi. Tunakutananga, tunapeleka watoto out. Wanaenda kucheza pamoja wanaswim yeah, anakuanga mzuri Ananiletea gift siku ya birthday nampelekea gift siku ya birthday pia.

Che, humewai kutembelea ziwa au mto? Ee, nimewai tembelea ziwa Victoria. Lakini ni kitambo kidogo juu iyo time nilikuwa high school. Then, tukapangiwa trip tuende Mombasa tuka Tukaende tour Mombasa. So tukata tukajitarisha. Ilikuwa wakati wa likizo. Tukajitarisha. Tuka bebanga nguo za kuenda swimming. Then, tukaenda. Tuli travel kwa masaa mingi. Alafu tulikuwa basi mingi, so ili take time before tufike. Hei kufika huko mi sijawai ona maji mingi iyo iyo design. Maji mingi. Mi niliogopa kuingia kuswim. Lakini rafiki zangu waliingia wakaogelea, lakini nilienjoy kuangalia, kuchezea mchanga huko kwa beach. Ya nilienjoy, ata kama sikuingia kwa maji nilienjoy ya kutosha.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Oke, nilikua na rafiki yangu. Huyo rafiki yangu alikuanga my best friend. Tulikuwa tunafanya kila kitu pamoja. Tukifanya biashara tunafanya pamoja. Kulea watoto tulikuwa tunalea watoto design moja. Then wakati moja, aka change. Nikimwambia siriza angu kila wakati anaenda kuambiana. Mis Kitu inachukia kabisa kwa watu ni unam unaambia mtu siri yako. Maybe unamwambia ndiyo akuadvice. Unamwambia mamboza ko zandani ndio akuadvice lakini anaenda kuambiana. So unapata awa na kuongelelea. Misipendi hio tabia kabisa kabisa kabisa. Nachukia hio kuenda kuongelelea na mushene kila maali. Misipendi hio maneno. Nachukia zaidi zaidi.

Je, unapenda kupika? Ee, napenda kupika sana, sana, sana, sana. Napendanga hata kujaribu kitu mpya kitu yenye haijawahi fanywa. Kwa mfano nachukua unga, nachukua sukari, nachanganya, najaribu kutuku, kuiroosti, nione itatokea nini. Hata kuna wakata nisha wahi jaribu kupika chapo za unga ya ugali. Nilijaribu, haiku, haikutokea vizuri, but ilikuwa tamu. Napenda kupika sana. Hata tukienda home. Tukienda home kwa kutembelea mama yangu. Mimi ndio nayasemanga mimi ndio naenda kupika. Kwa sababu ata mum anajua na pika chakula kitamu zaidi. By the way hata alinipeleka shule nikafanya hospitality kama short course. Kwa sababu nilikuwa na tamaa ya kujua kupika vitu mingi. Nilikuwa na tamaa ya kujua ku bake. Na nilijua I'm perfect in that.

Unapiga picha mara ngapi? Kama kwa mfano kwa siku, naeza piga picha mingi sana kwa sababu napenda nature. Napenda tu kupiga picha na capture juu ya memories. Kwa mfano nikitoka hapo kwa balkoni niangalie nje. Then nione kabad kamekuja, kanyonde kamekuja hapo kwa balkoni yangu, lazima nikapige picha. Nikienda kukula nione hei chakula nimeiset vizuri sana lazima nipige picha aitha ni eke kwa simu kama memory ama naeza ieka kwa status Kwa social media ju ya maybe kupea mtu mwingine idea ya hiyo chakula Pia mi nikitembea nimeona nimevaa nguo smart lazima nipige picha Napenda kupiga picha sana sana sana naeza piga ata mara tano Nikivaa nguo moja napiga picha kama tano hivi Asubui nikitengeneza breakfast napiga picha Nikitengeneza lunch napiga picha niki kama ni masaa ya snack nikiona io snack inakaa poa sana napiga picha Naeza piga picha hata mara kumi ama ishirini kwa siku.

Unafanya nini maramingi weekendi? Oki weekendi zangu maramingi na ni kama tu nini na jirudianga procedure. Kasababu, Saturday maramingi na kuanga ya general cleaning kwa nyumba na fua. Naosha nyumba, dharali, naosha vyombo, natoa zanye zikojuu, naosha. Iyo ni kama Saturday then Sunday Asubui naenda church after church Naizaenda out, naizaenda swimming Naizaenda kuret bike uko kwa kwa nini kwa msitu, niangalie wanyama Naizaenda national park So lakini lazima general cleaning ifanywe weekendi. Kupumzika na pumzika masaa kidogo sana.

Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Asubui nikiamka asubui mapema before nishuke kwa kitanda na chukuanga simu yangu. Napitia kuangalia ka kuna message ama email imeingia. Then kama kunayo na reply. Okay alafu nikishatoka kureply messages naezaingia tiktok nipitie kidogo nione ni nini ina trend. Naezaingia facebook pia niangalie angalie ni nini ina trend. Eee. Simu yangu ya kwanza zaidi ilikuwa kadunda. Kwa kadunda, hakananga WhatsApp, hakananga TikTok ni message. Tu nilikuwa natumiana messages na marafiki zangu. Then unakaficha mama asijue ka uko nako. Hiyo wakati ulikuanga na cravings za simu. Tamaa ya kutumia simu ilikuwa juu sana sana sana.